Kwanza kabisa, ninapohisi msongo wa kazi, mimi hujaribu kupumua kwa utulivu kwa muda mfupi. Mimi hupumua taratibu ndani na nje ili kupunguza haraka ya moyo na kutuliza akili yangu. Hii hunisaidia kutochukua maamuzi ya haraka au kusema maneno ya hasira. Pili, mimi hujaribu kupanga upya kazi zangu. Mimi huangalia kazi nilizonazo na huziweka kwa mpangilio wa umuhimu. Mimi huchagua kufanya kazi moja moja badala ya kufanya kazi zote kwa wakati moja. Hii hunisaidia kupunguza mzigo wa mawazo na kufanya kazi kwa utaratibu. Tatu, mimi hujaribu kujipa mapumziko mafupi. Huinuka kutoka mahali nilipoka, kutembea kidogo, mimi hujinyoosha mwili na kunywa maji. Mapomziko haya hunisaidia kurudisha nguvu wa umakini wangu kazini. Nne, mimi hujaribu kuongea na mtu niliyemwamini kama rafiki, mfanyakazi mwenzangu au mwanafamilia. Mimi humwambia ninacho hisi na ninacho pitia hii husaidia kupunguza mzigo wa moyoni na kujisikia mwepesi zaidi.

Ndio, nimewahi kwenda kwenye tamasha la muziki na ilikuwa ni uzoefu mzuri sana kwangu. Mara ya kwanza nilipokwenda kwenye tamasha la muziki, nilihisi furaha kubwa na msisimko. Kulikuwa na watu wengi sana. Mziki ulikuwa ukipigwa kwa sauti kubwa na kila mtu alikuwa anaimba na kucheza. Hali ya furaha ilijaa kila mahali. Nilipenda sana kuona wasanii wakitumbuiza moja kwa moja. Ilikuwa tofauti sana na kusikiliza mziki kwenye redio au kwenye simu. Kuna msanii mbele yangu, akizungumza na watu akiimba kwa nguvu na akicheza jukwani kulinifanya nijisikie karibu naye zaidi. Pia, nilifurahi sana kuimba pamoja na watu wengine. Hata kama sikuwajua, tulikuwa tunaimba nyimbo zile zile za kusherekea pamoja ili nifanye nijisikie kama sehemu ya familia kubwa ya mziki. Kitu kingine kilichonifurahisha ni mazingira ya tamasha yenyewe kulikuwa na vinywaji, chakula, taa za rangi na mapambo mazuri. Kilikuwa kama sherehe kubwa sana ya furaha.